Mimi nimesoma mpaka revo ya chuokikuu ambapo nina degree ya uzamili ambao tunaita master degree ya master degree. Kwa hivyo nimesoma. Kwa zenda sala kwanza paka la saba. Kisha tukanya dada sala saba. Tukamaliza shule. Nikamaliza hapo ni kenda dacha kwanza paka dacha nene. Kisha nenda dacha tano na cha sita. Kisha nika soma degree ya kwanza ambao ni degree ambao ni shahada. Shahada ya kwanza. Nimesoma pale chuokiku cha dodoma shahada ya pili, chuo kikuucha South East University ipo nchi ni China. Bada hapo nika fanya mafunzo mbalimbali. Katika sehemu mbalimbali. Nika kama ni Kitolea, lakini mefanja kama mafunzo ya utaradiali Yabalu tunaita internship. Baada ya hapo nika wani meajiriwa serikalini. Kwa iosa saniko serikalini, nafanya kazi kama nursing officer. Au muuguzi. Au officer muuguzi. Dara ja yapili, katika hospital ya kiloloni. Hospitali, ipo hapa. Dara ya Salam Kulasini. Hivo ndo maisha yangu ya shule, na maisha yangu ya kusoma nimeosoma hiyo mpaka hapo na natamani sana kusoma zaidi. Mpaka nifikie hatuwa ya kupata degree ya ambaoni PhD ambao tunaita kwa kiswahili kwambani nishahada ya uzamivu katika mambo ya afya ya jamii. Kwa sababu tayari nina degree nina shahada ya uzamili katika mambo ya afya ya jamii. Ivo nikifanya mambo ya jamii pia katika shahada ya uzamivu itakuwani vizuli zaidi kwangu mimi. Kwa hivyo ni kitu ambacho na kitegemea kukifanya.

Ndiyo, mi napenda kukimbia, kukimbia ni moja ya kitu ambacho nakipenda na ni moja ndoto zangu. Lakini nimekuwa nikikimbia tokea nikiwa kidato cha tatu, nikiwa sekondari. Lakini nilikimbia kidogo wakati nasoma shule ya msingi nilikuwa ni mikimbiaji mzuri, ninawakimbiza upepo sana. Nakimbia kweli kweli, siyo mchezo na mi sikimbii tu bali nachomoka kwani ni mtu ambaye nakimbia ninakimbiza upepo inavyosemwa kwa kiswahili lakini pia nafahamu mchezo huu ni mzuri na hata kwenye olimpiki mchezo huo ndio naufuatilia sana huwa nauangalia. Wachezaji wazuri huwa nawafatilia na napendezwa nao kwa mfano kama katika hapa Tanzania kuna moja anaitwa Chimbo ni mwanajeshi. Lakini pia ameshashinda medali nyingi za ukimbiaji hapa Tanzania. Na katika nje za nchi lakini pia wakenya pale kuna Eliud chip Chip nani Eliud nani. Lakini nimemsahau jina lake la mwisho Chipkoge kitu kama hicho. Naye ni mkimbiaji mzuri na huwa namfatilia ni moja ya watu ambao nawafatilia sana na ninakuwa ninaona kama ni kio cha jamii nikikuwa huku kwangu mimi lakini watu ambao mi wananipa hamasa ya kupenda mchezo huu lakini nakuona kwamba ni kitu ambacho kinalipa nikikifanya kama kama biashara kinalipa lakini pia kwa kiafya na kitu ambacho kinalipa pia kwa sababu unafanya mwili wako uwe na nguvu, imara kwa sababu kukimbia ni moja mazoezi mazuri na wanashauri watu wakimbie hata madaktari, wanasayasi wanashauri watu wakimbie, wafanye mazoezi, watembee kwani ni kitu kizuri.